Wakati ninapohitaji msaada kazini, mimi huanza kwa kutathmini jukumu lililo mbele yangu, ili kuelewa ni sehemu gani mahususi inayo changamoto. Kisha, ninamfuata mfanyakazi mwenzangu au msimamizi ambaye ana uzoefu zaidi katika eneo hilo. Mimi huuliza maswali kwa njia ya heshima na kuwa tayari kusikiliza maelekezo au ushauri. Ninaopewa ili niweze kujifunza na kutatua tatizo hilo kwa ufanisi. Naamini kuwa kuomba msaada sio ishara ya udhaifu. Bali ni njia ya kuimarisha ushirikiano wa timu na kuhakikisha kuwa kazi inakamilika kwa kiwango cha juu na bila makosa. Baada ya kupata msaada huo, mimi hupenda kuandika muhtasari wa kile nilichojifunza ili niweze kukabiliana na hali kama hiyo peke yangu hapo baadaye.